Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mpira ya miguu. Nilikuwa ninaupenda tangia nikiwa mtoto, nilikuwa naucheza. Kwa hivyo mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao nikipata nafasi. Ninaweza kujaribu tena kucheza mchezo wa mpira ya miguu.

Suala la kusimamia au kusimamiwa ni swali ambalo linategemea maeneo tofauti na majira tofauti. Kuna wakati ambayo ningependa kusimamia ili nikaweze kuongoza na kuna wakati mwingine nitapenda kusimamiwa ili niweze kuongozwa na kuonyeshwa na kufundishwa.

Vitisho vya mtandaoni ninajilinda navyo kwa kujielimisha, vingine pia ninawachana navyo, nina badilisha haina ya mtandao ambao ninatumia wakati ambapo napatana na vitisho, sijibu kitu chochote, ninakaa nikama sijapatana nayo.

Wiki yangu ya kazi ninaipanga kwanza kwa kuangalia na kukagua, kazi ambazo ninapaswa kuzifanya katika wiki hiyo na kisha ninapanga kazi zangu kulingana na udharura kazi ambazo zinapaswa kuwekwa kipaumbele ninaanza nazo kwenye wiki. Kazi ambazo zinahitaji kufikiri sana ama zinahitaji kazi mingi. Ninaziweka zikiwa za kwanza ili nikaweze kuzikamilisha kwa haraka na nikaweze kuzipatia nafasi mwafaka.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa teknolojia. Ningependa sana kujua teknolojia, kuwa mbunifu zaidi, kujiendeleza sana, na pia kujua kutumia aina tofauti za teknolojia. Ninatazama ujuzi huo ukiwa muhimu sana ambao ninapaswa kujifunza.